Ndiyo, napenda sana maua kwa sababu yana uzuri wa kipekee. Unaovutia macho na kuleta furaha moyoni. Maua yanapochanua. Huifanya mazingira yaonekane yenye uhai na kuvutia zaidi. Rangi zake mbalimbali kama nyekundu, njano, nyeupe na zambarau. Hunifurahisha na kunifanya nijisikie mtulivu. Zaidi ya uzuri wake. Maua yana harufu nzuri ambayo huleta hali ya amani na utulivu. Ninapoyaona au kuyahisi. Hupunguza msongo wa mawazo na kunipa furaha ya kipekee. Pia, napenda maua kwa sababu yana umuhimu mkubwa katika mazingira. Husaidia katika uchavushaji wa mimea, ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa chakula, na kuendeleza uhai wa viumbe hai. Aidha, maua hutumika kuonyesha hisia na ujumbe mbali mbali. Kama upendo, shukurani na heshima. Kwa sababu hiyo, maua yananafasi ya pekee katika maisha ya binadamu. Kwa ujumla, napenda maua kwa kuwa yanachangia uzuri wa mazingira, afya ya akili na maendeleo ya maisha kwa ujumla.

Mara nyingi wikendi hutumia muda wangu kupumzika na kufanya shughuli mbali mbali zinazo niwezesha kurejesha nguvu baada ya kazi na masomo ya wiki nzima. Kwanza, hupenda kuamka mapema ili kupanga ratiba yangu na kufanya usafi wa nyumbani. Hii hunisaidia kuishi katika mazingira safi na yenye afya. Baada ya hapo, hutumia muda kusoma vitabu, kuandika, au kufanya utafiti juu ya masomo yangu ili kuongeza maarifa yangu. Pia, wakati mwingine hutembelea marafiki na ndugu ili kuimarisha mahusiano ya kijamii. Shughuli hizi huniletea furaha na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Zaidi ya hayo, wikendi hunipa fursa ya kushiriki katika michezo au matembezi ya mwili ili kuimarisha afya yangu. Jioni, hupenda kupumzika nikitazama vipindi vya elimu au burudani au kusikiliza muziki. Kwa ujumla, wikendi hutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa kwa afya yangu, elimu yangu na ustawi wa maisha yangu kwa ujumla.

Manthari nzuri zaidi niliowahi kuona ni ile ya mazingira ya asili yenye uoto wa kijani kibichi, milema ilioinuka kwa fahari na anga safi lenye mawingu meupe. Nilivutiwa sana na manthari hiyo kwa sababu iliakisi uzuri wa asili na utulivu wa kipekee. Nilipokuwa nikitazama manthari hiyo nilihisi kuwa mwenye amani na furaha moyoni. Zaidi ya hayo, manthari hiyo ilikuwa na mito yenye maji safi yakitiririka taratibu, ikitoa sauti ya kuvutia iliyoongeza uzuri wa mazingira hayo. Ndege walikuwa wakiruka angani huku wakitoa milio ya kupendeza. Jambo lililofanya manthari hiyo yaonekane hai na ya kuvutia zaidi. Pia kulikuwa na miti mirefu na maua yenye rangi mbalimbali yaliyopamba eneo hilo. Kwa ujumla, manthari hiyo ilinifundisha kuthamini uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuyahifadhi. Ni manthari ambayo sitaisahau kamwe kwa sababu ilinipa kumbukumbu ya kipekee na hisia za furaha na utulivu wa kudumu.

Napenda rangi nye upe kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu ni rangi inayo wakilisha usafi, utulivu na muanga. Rangi nye upe ufanya chumba kionekane kikubwa na chenye muanga zaidi hasa wakati wa mchana. Hunipa hali ya amani na kunifanya nijisikie huru ni napo kuwandani ya chumba. Zaidi ya hayo, rangi nyeupe huendana kwa urahisi na rangi nyingine za mapambo kama mapazia. Fanicha na picha za ukutani Hii hunipa uhuru wakubadilisha mapambo ya chumba bila shida Rangi nye upe pia hunisaidia kuzingatia masomo au kazi kwa sababu haichoshi macho Kwa hivyo, napenda rangi nye upe kwa ukuta wachumba changu kwa kuwa inaleta mwonekano mzuri, safi na wakuvutia Huku ikichangia mazingira bora ya kupumzika na kufanya shughuli mbali mbali.

Ndiyo, napenda chakula chaharaka mara kwa mara, lakini si kila siku, kwa sababu ni rahisi na kinapatikana haraka. Mara nyingi hupenda kula chakula chaharaka wakati nimechoka au sina muda wa kupika, kama vile wakati walikizo au wikendi. Chakula hiki hunifanya nijisikie mwenye furaha na furahifu kwa muda mfupi na kunirahisishia maisha hasa wakati washughuli nyingi. Hata hivyo, najua chakula chaharaka hakina virutubisho vya kutosha na mara nyingi ni chenye mafuta mengi, chumvi au sukari. Kwa sababu hiyo, napendelea kula chakula hiki kwa kiasi kidogo na si mara kwa mara. Badala yake, hupendelea pia kula chakula cha nyumbani chenye afya ili kuhakikisha mwili wangu unapata lishe kamili. Kwa hivyo, chakula chaharaka ni furaha ya muda mfupi, lakini ni muhimu kuzingatia afya na kula kwa uwiano. Hivyo, napenda chakula chaharaka kwa wakati maalumu na si kila wakati.

Napenda kufanya shuguli mbali mbali na marafiki zangu, ambazo zinachangia furaha, mshikamano, na kujenga urafiki wa kudumu. Mara nyingi, hupenda kucheza michezo kama mpira wa miguu, mpira wa kikapu, au michezo mingine ya kikundi. Shuguli hizi husaidia kuimarisha mwili, na pia huleta furaha na mshikamano miongoni mwa marafiki. Haitha, napenda pia kufanya shuguli za kujifunza pamoja na marafiki zangu, kama kusoma vitabu, kufanya mazoezi ya masomo, au kubadilisha mawazo kuhusu masomo. Hii husaidia kuongeza maarifa yetu na kutatua changamoto zinazo jitokeza kwa pamoja. Zaidi ya hayo, mara nyingine tunapenda kwenda matembezi, kutembelea bustani, au hata kula pamoja katika sehemu za chakula. Shuguli hizi huchangia kuimarisha mahusiano na kutengeneza kombokombo nzuri ambazo haziwezi kusahaulika. Kwa ujumla, napenda kutumia muda wangu na marafiki zangu kufanya shuguli zinazo furahisha za kujenga afya na za kuongeza maarifa. Hii inafanya urafiki wetu kuwa thabiti na wenye manufaa kwa kila mmoja.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu ni kimsingi muhimu katika kulinda kichwa na uso wangu kutokana na jua kali, baridi au mvua. Kofia hutoa faraja wakati wa shuguli za nje, hasa pale ninapo kuwa nje ya asubuhi au mchana na pia husaidia kulinda nywele zangu na ngozi thidhi ya joto kali. Haitha, kofia pia inaweza kuwa sehemu ya mtindo wa mavazi. Napenda kuvaa kofia zinazo faa rangi na mtindo wa mavazi yangu kwani ufanya nionekane vizuri na kuongeza kujiamini. Pia mara nyingine, kofia ufanya niwe tofauti na kuvutia katika jamii. Kwa hivyo, napenda kuvaa kofia si tuu kwa sababu ya kinga thidhi ya hali ya hewa, bali pia kwa sababu huchangia mtindo, faraja na kujiamini. Ni kifaa muhimu ambacho siwezi kukikosa ninapo kuwa nje ya nyumba.

Ndoto yangu kubwa nikuwa mtu mwenye mafanikio makubwa katika maisha. Si tu kwa sababu ya utajiri au umaarufu, bali kwa sababu ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii yangu na kuishi maisha yenye maana. Napenda kufanikisha ndoto hii kwa kujitahidi kila siku, kusoma kwa bidi, kupata elimu bora na kujenga ujuzi mbali mbali unaohitajika katika maisha ya kisasa. Pia, ndoto yangu ni kuwa na nafasi ya ambayo ningeweza kusaidia wengine kupitia elimu, afya au maendeleo ya kijamii. Ningependa kuwa mfano mzuri kwa vijana, kuwahamasisha kuzingatia nidhamu, bidii na maadili mema. Ndoto yangu nikuona jamii yangu ikikuwa na kustawi, ambapo kila mtu anapata fursa ya kujitengeneza na kufanikisha maisha yake. Zaidi ya hayo, napenda ndoto yangu iwe ni chanzo cha motisha kwa wengine. Ningependa kuanzisha miradi ya kijamii, kusaidia wasiojiweza na kutoa elimu au maarifa ambayo yatabadilisha maisha ya wengine kwa njia nzuri. Ndoto hii inaniweka kwenye msukumo wakufanya kazi kwa bidii, kutimiza malengo madogo na makubwa na kusonga mbele bila kuchoka. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana, yenye manufaa kwa wengine, huku nikifikia malengo yangu binafsi na ya kijamii. Ni ndoto ambayo inachangia si tu ustawi wangu, bali pia ustawi wa jamii yangu, na hiyo ndiyo nguvu inayonitia moyo kila siku.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia ya kuwa na tabia nzuri, heshima na ucheshi wa kirafiki. Kwanza, napenda kuzungumza kwa heshima na watu wapya kusikiliza mawazo yao na kuonyesha kuwa ninathamini maoni yao. Hii husaidia kuunda mazingira mazuri ambapo kila mmoja anajisikia huru na salama. Pia, mimi hufanya marafiki wapya kwa kushiriki shughuli zinazofurahisha kama michezo, mazoezi ya kikundi au shughuli za kujitolea. Shughuli hizi husaidia kuimarsiha uhusiano kwani kila mmoja anapata nafasi ya kujua tabia na mitazamo ya mwingine. Aidha, mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na kusaidia pale panapohitajika. Kuwasaidia wengine hujenga imani na heshima kati yangu na watu wengine. Kwa njia hii, urafiki unakuwa kwa kiasili na haufanyiki kwa nguvu. Kwa hivyo, mimi hufanya marafiki wapya kwa heshima, mazungumzo mazuri, kushiriki shughuli na kusaidiana. Hii inasababisha urafiki thabiti na wakudumu unaonipa furaha na msaada wa kijami.

Jukumu ni nayo penda zaidi kazini nilile linalo nihusisha kufanya kazi kwa usahihi kuunda au kupanga mambo na kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo ya pamoja Napenda hasa kazi zinazo hitaji umakini ni dhamu na mbinu za kufikiri ili kupata suluhisho bora Haitha, napenda jukumu ambalo lina husisha mawasiliano na watu wengine kwani hufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha zaidi. Kupata fursa ya kusaidia wengine au kushirikiana nao kuna nifanya nijisikie kuwa muhimu na kuwa sehemu yatimu yenye mafanikio. Zaidi ya hayo, napenda jukumu linalo nipachangamoto ndogo ndogo, kwani lina ni hamasisha kujifunza stadi mpia na kuboresha ujuzi wangu. Hii husaidia siyo tu katika kazi yangu, bali pia katika maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma. Kwa ujumla, jukumu ni nayo penda zaidi, kazi ni lile linalo changanya umakini, mawasiliano na changamoto, kwani linanipa furaha, motisha na kuridhika kwa kufanikisha malengo ya kazi na binafsi.

Napenda kusafiri kutumia ramani kwa sababu ramani zinanipa uhuru wa kufikiria na kupanga safari yangu kwa uangalifu. Kwa kutumia ramani, ninaweza kuona eneo zima kwa jumla, kutambua njia mbadala na kuelewa mahali nilipo na mahali ninapo kwenda. Hii hunisaidia kuwa makini na kupanga vizuri safari yangu. Pia kutumia ramani kuna nifundisha ustadi wa kuelewa alama, mwelekeo wa ramani na kijiometri kidogo. Jambo ambalo hunifurahisha. Napenda pia changamoto ndogo ndogo za kutafuta njia na kuelewa ramani. Kwani hufanya safari iwe ya kufurahisha na ya kujifunza. Zaidi ya hayo kutumia ramani kunanisaidia kujenga kumbu kumbu ya maeneo nilio yatembelea na kunifanya niwe huru bila kutegemea teknolojia kila wakati. Hii ni muhimu hasa pale ambapo hakuna ishara za simu au umeme. Kwa ujumla, napenda kusafiri na ramani kwa sababu inachangia uhuru, kujifunza, kupanga vizuri na kufanya safari iwe ya furaha na ya kielimu.

Somo la sayansi ni nayo lipenda zaidi ni biyolojia Kwa sababu linanifundisha kuhusu mwili wa binadamu viumbe hai mimea na jinsi maisha yanavyo fanya kazi kwa usahihi Napenda biyolojia kwa sababu linanipa fursa ya kuelewa muundo wa maisha michakato ya ki biyolojia na jinsi viumbe mbalimbali vinavyo shirikiana katika mazingira Pia hunipa kuelewa wa jinsi afya inavyo tunzwa, jinsi chakula na lishe, zinavyo athiri mwili na umuhimu wakudumisha usafi na afya bora. Somo hili pia hunifundisha kuthamini mazingira na viumbe hai, jambo ambalo ni muhimu kwa ustawi wa dunia. Zaidi ya hayo, napenda kufanya majaribio ya biyolojia kwani husaidia kuthibitisha dhana niliyo jifunza darasani na kunipa ujuzi wa vitendo. Hii huifanya masomo kuwa ya kufurahisha, ya kihisia, na yenye maana zaidi kuliko kusoma na tharia pekee. Kwa ujumla, napenda biolojia kwa sababu linachangia elimu ya maisha uelewa wa asili na kunifundisha umuhimu wakuishi kwa afya na kuheshimu viumbe na mazingira.

Ninapo furaha kuwa nyumbani Napenda kutumia muda wangu kwa shuguli zinazo nifanya nijisikie furahifu na mtulivu Kwanza mara nyingi hupenda kupumzika nikisoma vitabu kusikiliza mziki mtulivu au kutazama vipindi vya televisheni ninavyo vipenda shughuli hizi hunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi za siku nzima aidha, napenda kutumia muda huo kufanya mazungumzo na familia yangu au marafiki waliopo nyumbani Kwani huchangia kuimarisha mahusiano na kunipa furaha ya kipekee Wakati mwingine, hupenda pia kufanya kazi ndogo za nyumbani kama kupanga vyumba, kupika au kuandaa mahitaji ya familia Jambo linalo nifanya nijisikie kuwa na manufaa Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda nyumbani kufanya shughuli za kujipenda na kujitunza kama kuoga maji moto, kutengeneza chakula kidogo cha kupendeza au kufanya mazoezi ya mwili kidogo. Shughuli hizi huchangia afya ya mwili na akili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Kwa ujumla, unapofurahia kuwa nyumbani, napenda kufanya shuguli zinazo changia faraja, utulivu, afya, na kuimarisha mahusiano na familia na marafiki. Hii inafanya nyumbani kuwa mahali pakipekee, pakupumzika na kufurahia maisha.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu ni somo linalo nifundisha kufikiri kwa kina, kwa mantiki na kwa mpangilio mzuri. Hesabu hunisaidia kukuza uwezo wa kutatua matatizo kwa kutumia hoja na kanuni, jambo ambalo ni muhimu, situ darasani, bali pia katika maisha ya kila siku. Pia, napenda hesabu kwa sababu hunipa changamoto, zinazo chochea akili na kunifanya nijisikie nimerithika ni napo pata jibu sahihi baada ya juhudi. Kupitia hesabu, nimejifunza kuwa mtulivu, makini na mwenye nidhamu katika kufikiri. Zaidi ya hayo, hesabu ni msingi wa masomo mengine ya sayansi na teknolojia. Hivyo, kuelewa vizuri, hunifungulia fursa nyingi za kielimou na kitaaluma. Kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu hunijenga kiakili, hunipa ujasiri wa kufikiri kwa uhuru na unisaidia kufanikiwa katika masomo na maisha kwa ujumla.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni moja ya uzoefu bora zaidi katika maisha yangu. Moja ya shughuli za kujitolea nilizoshiriki ilikuwa kusaidia watoto yatima katika kituo cha kulelea watoto. Nilikuwa nikiwashughulikia watoto, kuwafundisha masomo ya ziada na kuwaongoza katika michezo na shughuli za kujifunza. Kazi hii ilinitia furaha kubwa kwani ilinionyesha jinsi ya kutoa huduma kwa wengine bila kutarajia malipo yoyote. Pia, nimejizatiti katika kufanya kazi ya kujitolea kwa kusaidia jamii katika shughuli za usafi, hasa katika maeneo ya mashambani ambapo miundo mbinu ni duni. Nilijivunia kuona kwamba kazi yangu ilikuwa na adhari nzuri katika mazingira na afya ya jamii. Kazi ya kujitolea inajenga hisia ya mshikamano na umoja na pia inaniwezesha kujifunza uongozi, ushirikiano na mawasiliano. Kwa ujumla, kazi ya kujitole inachangia si tu ustawi wa wengine, mbali pia inanijengea uhusiano mzuri na jamii yangu na kunipa furaha ya kipekee.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia na wakati mwingine ni furaha na manufaa kwa akili na mwili wangu. Kuishi bila teknolojia kwa siku moja, hutoa nafasi ya kupumzika na kujitenganisha na kelele ya kidigitali ambayo mara nyingi hutufanya kuwa na haraka na kutozingatia vitu muhimu maishani. Faida kubwa ya kuishi bila teknolojia ni kupata muda wa kutosha wakujitenga na mambo ya kawaida ya kidigitali. Kama mitandao ya kijamii, barua pepe na habari zisizo na mwisho. Hii inafanya kuwa rahisi kwa mtu kujitolea kikamilifu kwa shughuli nyingine kama kuzungumza na familia, kusoma vitabu au kufanya mazoezi ya mwili bila kuingiliwa na taarifa za nje. Pia, inaongeza ufanisi wa kimwili na kiakili. Kuishi bila teknolojia inatoa nafasi ya kufanya shughuli za nje kama matembezi au michezo ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili. Aidha, kuishi mbali na vifaa vya kidigitali kunapunguza shinikizo la akili na husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwani tunapata nafasi ya kutafakari na kufikiri kwa kina bila kuzuiwa na taarifa zinazokuja kwa kasi kubwa kupitia mitandao. Zaidi ya hayo inakufanya kuwa na uhusiano mzuri zaidi na watu waliokuzunguka. Wakati mwingine, vifaa vya kidigitali hutufanya kuwa mbali na watu wetu wa karibu kwani tunajitikita katika simu na kompyuta. Bila teknolojia, kuna nafasi ya kufanya mazungumzo ya kina, kushirikiana na familia au marafiki na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kuishi siku moja bila teknolojia pia kunanipa nafasi ya kujitathmini na kuzingatia malengo yangu ya kibinafsi na kitaaluma. Inaongeza utulivu wa kiakili na kunifanya kuwa na mtazamo mzuri zaidi wa maisha. Kutumia muda kutafakari bila kutegemea simu au kompyuta kunajenga uwezo wa kujielewa na kutatua matatizo kwa njia za ubunifu. Hata hivyo, teknolojia ina mchango mkubwa katika maisha ya kisasa, hasa katika mawasiliano, elimu na kazi. Ingawa siku moja bila teknolojia inaweza kuwa changamoto na inaweza kuwa vigumu kutekeleza mara kwa mara ni muhimu kuwa na usawa. Kuishi bila teknolojia kuna faida zake, lakini pia teknolojia ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kisasa. Kwa ujumla, kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa na manufaa mengi ya kimwili na kiakili na husaidia kufikia usawa katika maisha ya kila siku. Inaleta utulivu, inachochea ustawi wa kiakili na kimwili na inafanya kuwa na uhusiano bora na wengine.

Mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia zaidi ni yale ya nayo husiana na usimamizi wa muda na kazi za kikazi. Mafunzo haya yamenifunza jinsi ya kupanga majukumu yangu kwa ufanyesi, kuweka vipa umbele sahihi, na kuhakikisha kila kazi inafanywa kwa wakati unaofaa. Hii imeongeza ufanisi wangu kazini na pia kunisaidia kushugulikia shuguli nyingi bila kuchanganyikiwa. Aidha, mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano wakikazi ya menisaidia kuimarisha uhusiano na wenzangu kushirikiana kikamilifu katika timu na kutatua migogoro kwanjia ya amani. Kupitia mafunzo haya ni mejifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kusikiliza wengine kwa makini na kufanya kazi kwa mshikamano wakikazi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya utendaji wa kitaalumu na mbinu za kufikiri kimkakati ya menisaidia kupata suluhisho laharaka na bora katika changamoto mbalimbali kazini. Hii imeongeza ujasiri wangu na kunifanya niwe mtaalamu anayejitahidi kufanikisha malingwa ya kazi. Kwa ujumla, mafunzo ya kazi ya menisaidia zaidi katika kupanga muda, kuwasiliana vizuri, kushirikiana na wenzangu na kufikiri kimkati. Ya meongeza ufanyisi wangu kazini na pia kunisaidia kukuza ujuzi binafsi unao niwezesha katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda zaidi kusimamia, ingawa pia naelewa umuhimu wa kusimamiwa katika mazingira fulani. Kusimamia kuna nipa fursa ya kuonyesha uongozi wangu, kupanga kazi kwa ufanisi, na kuhakikisha malengo ya natekelezwa kwa usahihi. Napenda kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi, kupanga ratiba za kazi, na kuhakikisha kwamba timu yangu inafikia malengo ya liyo wekwa. Kusimamia pia kuna nipa nafasi ya kujifunza na kuboresha stadi zangu za uongozi kama vile mawasiliano, ushirikiano na ufumbuzi wa matatizo. Hata hivyo, pia napenda kusimamiwa katika hali zinazo hitaji muongozo wa kita alamu au ambako kuna uhitaji wa uzoefu zaidi. Katika mazingira haya, naweza kujifunza kutoka kwa watu wenye ujuzi mkubwa na kupata maoni yanayo weza kuboresha kazi yangu. Kusimamiwa pia kuna nisaidia kuwa na mtazamo mpana na kujiepusha na maamuzi ya haraka yanayo weza kuwa na hadhari mbaya. Kwa ujumla, napenda kusimamia kwa sababu inaniwezesha kutumia ujuzi wangu na kuwa na uthibiti wa kazi. Lakini pia ninathamini kusimamiwa katika hali zinazo hitaji msaada wa ziada au mwongozo wa kitalamu. Ufanisi wangu unategemea usawa kati ya kufanya maamuzi na kupata ushauri mzuri kutoka kwa wengine.

Napenda shirika langu kwa sababu linatoa mazingira ya kazi yenye ushirikiano, ubunifu na fursa za kukua kiufundi na kitaaluma. Kwanza, ninapenda utamaduni wa shirika letu ambapo kuna mshikamano na ushirikiano miongoni mwa wafanya kazi. Hii inafanya kazi kuwa rahisi na furahisha. Kwani kila mmoja na hisi kujumuishwa na kuwa na mchango muhimu kwa mafanikio ya timu. Pia, shirika letu linathamini ubunifu na mawazo mapya. Napenda jinsi linavyo hamasisha kila mfanya kazi kutoa maoni na kujenga mawazo ya ubunifu ambayo yanaweza kuboresha michakato ya kazi. Hii inafanya kila mmoja kujivunia kazi yake na kunifanya nijisikie kuwa na mchango wa moja kwa moja katika mafanikio ya shirika. Zaidi ya hayo, shirika langu linatoa fursa za mafunzo na maendeleo ya kitaaluma ambayo ni muhimu sana kwangu. Napenda jinsi linavyothamini maendeleo ya wafanyakazi wake na kutoa nafasi za kujifunza, semina na mafunzo ya ziada. Hii inanisaidia kuendeleza ujuzi wangu kuongeza maarifa yangu na kuwa mtaalamu bora katika eneo langu la kazi. Kwa ujumla, napenda shirika langu kwa sababu linatoa mazingira ya kazi ya ushirikiano inahamasisha ubunifu na mawazo mapya na inatoa fursa za kujifunza na kukuza taaluma yangu. Hii inafanya kuwa sehemu bora ya kufanya kazi na kunifanya nijivunie kuwa sehemu ya shirika hili.

Mimi huenda mahali paibada marakatha kwa wiki hasa jumapili au siku nyingine zaibada kulingana na ratiba ya familia na shuguli za shule au kazi. Kwa kawaitha, napenda kuenda mahali paibada kila wakati ili kuungana na jamii yangu, kusali na kupata mwongozo wa kiroho. Haitha, kuenda mahali paibada kuna nipa fursa ya kutafakari kupata amani ya ndani na kujijenga kiroho. Ni wakati mzuri wakujenga madili mema kushiriki mafunzo ya kiroho na kuboresha uhusiano wangu na wengine katika jami. Hii pia huchangia kukuza mshikamano na urafiki mzuri katia ya waumini na kusaidia mtu kujisikia sehemu ya jamii kubwa. Zaidi ya hayo ni nafasi ya kupumzika kiakili bada ya shuguli nyingi za shule au kazi na kunisaidia kuzingatia malengo yangu ya maisha kwa mtazamo chanya. Kwa hakika, nisihemu muhimu katika maisha yangu, sii tu kwa kiroho, bali pia kwa kimaadili na kijami. Kwa ujumla, mimi huenda mahali paibada marakatha kwa wiki na napenda kuwa hapo kwa sababu kuna nisaidia kiroho, kimaadili na kijami. Ni sehemu ya maisha yangu ambayo haina mbadala.

Ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo zinahakikisha afya yangu na usalama wangu. Kwanza, napenda kuvaa mavazi mepesi, yenye rangi nyepesi, kama fulana na surwali au gauni, ili kupunguza joto mwilini, vazi lenye rangi nyepesi, usaidia kutolewa au joto na kunisaidia kuwa baridi. Pili napenda kuvaa kofia na miwani ya jua. Kofia hulifunika kichwa na uso. Huku miwani ya jua ikilinda macho yangu, thidi ya miyele hatari ya jua. Hii usaidia kuzuhia madhara kama kuchomwa na jua au kuharibu macho. Pia, ninajikinga kwa kutumia krimu za jua katika sehemu za ngozi zinazoweza kuadhirika zaidi. Kama mikono, uso na shingo, krimu hizi husaidia kupunguza uwezekano wa kuchomwa najua na pia kuzuia kuzeeka mapema kwa ngozi. Zaidi ya hayo napendelea kutoratibu muda mwingi wa nje wakati jua likiwa kali hasa kati ya saa nne asubui hadi saa kumi usiku. Hii ni wakati jua linapo kuwa na nguvu zaidi na miale yake inaweza kusababisha madhara makubwa kwa ngozi na afya kwa ujumla. Kwa ujumla, ninajikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi mepesi, kofia, miwani ya jua, kutumia krimu za jua na kuepuka kuwa nje kwa muda mrefu. Mbinu hizi husaidia kudumisha afya yangu, ngozi nzuri na kunifanya nijisikie vizuri hata wakati jua likiwa kali.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Kwanza, mara nyingi hupenda kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida au burudani. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa kazi na kuboresha hisia za mshikamano wa kikazi. Pia, napenda kutumia muda wa mapumziko kula chakula kidogo au kunywa chai au maji. Jambo linalonisaidia kupata nguvu za kuendelea na kazi bila uchovu. Wakati mwingine, hupenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuondoa uchovu na kuongeza nguvu mwilini. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mapumziko kusoma au kusikiliza muziki mtulivu, kwani husaidia kupumzika akili na kurahisisha kwenye kazi inayofuata. Hii huongeza ufanisi wangu kazini na kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Kwa ujumla, wakati wa mapumziko, kazini, ninafanya shughuli zinazochangia kupumzika, kufurahia muda kidogo wa burudani, kuboresha afya ya mwili na akili, na kuimarisha uhusiano na wenzangu. Hii inasaidia kurudisha nguvu na motisha za kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Nguvu yangu kazini ni nyingi, lakini moja ya muhimu ni bidii na nidhamu. Mimi hufanya kazi kwa umakini mkubwa na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Bidii hii husaidia kufanikisha malengo ya timu na kuleta matokeo chanya kazini. Pia nguvu yangu nyingine ni ushirikiano na mawasiliano mazuri. Napenda kushirikiana na wenzangu kusaidia pale panapohitajika na kuhakikisha kila mmoja anahisi kudhaminiwa. Hii husaidia kutatua changamoto haraka na kuongeza mshikamano wa kikazi. Zaidi ya hayo nina nguvu ya kushugulikia changamoto na kufikiri kimkakati. Wakati changamoto au matatizo yanapojitokeza, ninaweza kuzingatia suluhisho bora, kupanga hatuwa za kuchukua na kuhakikisha kazi inafanikishwa kwa ufanisi. Nguvu nyingine muhimu ni kujifunza haraka na ubunifu. Napenda kutumia njia mpya na mbinu bora za kufanya kazi jambo linaloongeza ufanisi na hutowa matokeo bora. Kwa hivyo, nguvu zangu kazini ni bidii, nidhamu, ushirikiano, mawasiliano mazuri, kushugulikia changamoto, na ubunifu, ambazo zinanifanya niwe mfanyakazi mzuri na mchango wangu uwe wa maana kwa shirika.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kwani ni moja ya shughuli zinazo niwezesha kuungana na asili na kupata utulivu wandani. Msitu unajaa hewa safi, miti yenye majani ya kijani kibichi na sauti za ndege na wanyama wadogo. Jambo linalo nipa hisia za amani na furaha ya kipekee. Kila hatua ni nayo piga msituni, hunifanya nijisikie kuwa mbali na kelele na haraka za maisha ya kila siku. Aidha, kutembea msituni ni aina nzuri ya mazoezi ya mwili. Hufanya moyo wangu kuimarika, miguu yangu kuwa na nguvu, na mwili wangu kuwa na afya njema kwa ujumla. Hii pia husaidia kupunguza msungo wa mawazo na kunifanya nijisikie tayari kisikolojia. Zaidi ya hayo kutembea msituni kuna nifundisha kuthamini mazingira na viumbe hai. Ninaweza kuona aina mbalimbali za mimea na wanyama kuelewa jinsi wanaishi na kujifunza umuhimu wakuyahifadihi mazingira. Hii ni fursa ya kielimu na kiutamaduni. Kwani pia hujenga, huelewa na jinsi binadamu anavyoweza kushirikiana na asili bila kuharibu viumbe hai. Pia wakati wakutembea msituni, huwa ni wakati mzuri watafakari binafsi. Ninaweza kufikiria malengo yangu ya maisha kupanga siku zangu au hata kuomba na kutafakari mambo ya kiroho. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo chanya na nguvu ya kuendelea katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla, napenda kutembea msituni kwa sababu kuna nipa furaha, utulivu, afya njema, elimu ya asili, na nafasi ya tafakari, binafsi. Nishuguli ambayo haina mbadala na kila tukio la kutembea msituni linanifanya nijisikie zaidi kuwa sehemu ya uzuri wa dunia.

Programu ya simu ninayo tumia kila siku ni programu ya mawasiliano ya kielektroniki. Ninaitumia mara nyingi kwa sababu inarahisisha kuwasiliana na watu mbalimbali kwa haraka na kwa urahisi. Kupitia programu hii ninaweza kutuma ujumbe wa maandishi, kupiga simu za sauti na kufanya mazungomzo ya video bila kizuizi cha umbali. Pia ninaweza kushirikiana faili muhimu, picha na video. Jambo linalo saidia na umuhimu wake katika kazi, masomo na maisha ya kila siku. Programu hii pia inanisaidia kupata taarifa na habari kwa wakati halisi. Na hivyo kuongeza ufanisi katika shughuli zangu za kila siku. Kwa kuzingatia yote haya programu hii imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwani inarahisisha mawasiliano kuendeleza mahusiano na kufanya shughuli za kila siku kuwa rahisi zaidi.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Arthi iko tayari. Nimeshaa ilima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.